Napenda kunywa chai. Kahawa huwa siipendelei. Chai huwa inanifanya nijisikie vizuri, huwa inanifanya nijisikie nina furaha. Lakini kahawa ni kinywa huwa inanifanya nasikia mwili unauma, sipati usingizi, misuli ya kichwa inakaza kwa hiyo huwa. Siipendelei sana kahawa.

Kifaa changu huwa nachaji mara moja mpaka mara mbili kwa siku. Ikitokea siku nimetumia sana mitandao ya kijamii huwa nachaji mara mbili. Lakini kama ikitokea sikutumia sana mitandao ya kijamii huwa najitahidi kuchaji mara moja na chaji inadumu kwa muda mrefu tu.

Zoezi zuri nililolijenga katika maisha yangu ni kufanya mazoezi asubuhi kitu cha kwanza nikiamka. Huwa napenda sana kufanya mazoezi, huwa yananifanya najisikia vizuri, huwa nakuwa na afya nzuri, kiukweli ni kitu ambacho huwa najivunia sana katika maisha yangu.

Video huwa mara nyingi napendelea kutazama YouTube kwa sababu YouTube inakupa nafasi ya kuangalia vitu tofauti kwa wakati tofauti na kwa muda ambao unapenda mwenyewe unaweza ukaipakua video hiyo au unaweza ukaitazama moja kwa moja kutokea hapo.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani kwangu ni jikoni kwa sababu mimi mara nyingi napenda sana kupika kwa kuwa napenda sana kula. Kwa hiyo ninapokuwa pale jikoni huwa nafanya shughuli zangu za mapishi, huwa nafanya shughuli zangu za kula pale kwa hiyo huwa nafurahia sana.

Uhuru wa kuchagua sehemu ya kufanyia kazi na muda wa kufanya kazi, ndio kitu kinachofanya mazingira ya kazi yangu kuwa mazuri. Kazi yangu hainizuii muda wala wakati. Muda wowote ninapokuwa na nafasi, basi naweza kufanya. Na ninapokuwa na wakati, naweza kufanya sehemu yoyote ile.

Kitu kipi ambacho napenda kujifunza kwa sasa ni matumizi ya akili mnemba. Akili mnemba sasa hivi ndio kitu ambacho kipo kwenye mazungumzo na matumizi katika teknolojia zilizopo kwa sasa hivi. Usipotumia akili mnemba kazi kwa kweli inakuwa ngumu.

Napenda sana kusoma maoni ya mtandaoni kwa sababu kule kuna vitu vingi najifunza. Kuna vitu ambavyo pengine nilikuwa na vichugulia chanya lakini ninapo kuja kusoma maoni ya watu ya nanifungua akili na kuuna kumbe ahi ya kuro vizuri na pia mingini huwa ni ya kufuraisha.

Ndiyo, napenda maua. Maua huwa yanafanya akili yangu inatulia sana kwa kuyatazama. Huwa napata amani sana. Maua hasa maua ya waridi. Huwa nayapenda hata ikitokea mtu akaniletia zawadi ya maua ya waridi. Huwa najisikia yaani amenipa thamani ya hali ya juu.

Natumia usafiri wa umma kusafiri kila siku. Napanda mabasi ya mwendokasi, ama daladala za kawaida, ama bajaji, ambazo mnakuwa mnaingia watu watatu, mpaka wanne, kutoka sehemu moja, mpaka sehemu nyingine. Lakini napenda siku na mimi niwe na usafiri wangu binafsi.

Huwa naweka picha zangu kwenye mitandao ya kijamii, lakini huwa najaribu kuthibiti kasi ya kuweka picha zangu, huwa naweka picha chache sana na huwa naweka picha zenye maadili. Sipendi kuweka picha ambazo zitasababisha kuniletea matatizo baadaye ama watu kuzitumia katika kuweka maudhui machafu.

Ninapokuwa na familia yangu, huwa najitahidi sana, kuwafanya kuwa na furaha. Huwa tuna utaratibu wa kupika pamoja, tunakula pamoja, tunaongea, tunacheka, tunajadili mambo yetu. Kama kuna ambao waliogombana, wanasuluhishwa, maisha yanaendelea.

Ndiyo, nauwa ni hafifu, kwa hiyo navaa miwani, na hii imetokana na muda mwingi kuwa nautumia kwenye simu, na kompyuta, kutokana na kazi zangu. Kwa hiyo, kila ninapofanya kazi zangu, huwa najitahidi ni vae miwani na miwani ya aina mbili. Miwani ya kusomea na miwani mingine ni ya kuvaa tu.

Napenda kulala mapema, napenda kuamka mapema. Nikilala mapema, napata muda mzuri, wakupumzika na mrefu. Akili yangu nikiamka asubuhi, inakuwa imechangamka. Na ninapo amka mapema, napata muda wakuandaa mambo yangu vizuri, ratiba zangu zote za kazi, za asubuhi, mpaka jioni.

Napenda baridi, sipendi joto. Kukiwa na baridi, najua ni rahisi kwa mimi, kujifunika, nikapata joto. Lakini kukiwa na joto jingi, ni vigumu sana kupata vituliza hali ya hewa. Hasa katika haya maeneo ninayoishi mimi.

Huwa napenda kupokea maoni ya watu wengine kwa njia chanya. Yaani natumia maoni hayo kujifunza na kujirekebisha pale ambapo nimekosea. Endapo unakuwa unakosea halafu hutaki maoni ya watu wengine maanake utabaki pale pale. Kama ni ujinga utabaki kuwa na ujinga wako. Lakini ukiwasikiliza wengine ni rahisi kutokana na ujinga.

Sipendi tabia ya majivuno. Kwa kweli, mimi na mtu mwenye majivuno ni vitu viwili tofauti kabisa. Mimi napenda mtu ambaye, anapenda watu, anaongea vizuri na watu, anamheshimu kila mtu, hata kama ana uwezo mkubwa kipesa, anaishi sawa sawa na watu wengine. Majivuno kwa kweli, sio pendekezo langu.